Ndiyo ninatumia teknolojia ya sauti mara kwa mara katika maisha yangu ya kila siku. Ninaitumia hasa kupitia wasaidizi wa sauti kwenye simu yangu, ujumbe wa sauti kwenye programu za mawasiliano na wakati mwingine kutumia amri za sauti ninapokuwa naendesha au nikifanya kazi nyingine kwa wakati mmoja. Teknolojia hii, inanisaidia kwa kwa muda kwa sababu ninaweza kutuma ujumbe kueka vikumbusho au kutafuta tarifa bila kutumia mikono. Pia, ni muhimu sana pale ninapokwa nimechoka au ninaitaji kufanya mambo haraka. Hata hivyo ninachangamoto kadhaa. Wakati mwngine, teknolojia ya sauti haielewi lafuthi au maneno ninayotumia. Jambo linalosababisha makosa. Pia nina waswasi kuhusu faragha kwa sababu siwezi kuwa na uhakika asilimia mia moja jinsi data ya sauti inavyohifadhiwa au kutumiwa. Kwa hivyo, ninajaribu kuitumia kwa busara na kuepuka kushiriki tarifa nyeti. Kwa ujumla, teknolojia ya sauti ni msaada mkubwa, lakini inaitaji matumizi ya tahadhari na mipaka ya wazi.

Ninajikinga na jua kali kwa kuchukua hatuwa za makusudi ili kulinda afya yangu. Hasanguzi na mwili kwa ujumla. Kwanza, ninapokuwa na jua nitatumia muda mrefu nje napaka mafuta ya kujikinga na jua enye kiwangu kinachofa cho ulinzi. Hii, inanasaidia kupunguza madhara ya miale ya jua kama kuungua kwa ngozi au mbadiliko ya rangi. Pia uvaa mavazi ya nayo funika mwili vizuri kama mashati enye mikono mirefu na kofia asa wakati wa mchana ambapo jua hua kali zaidi. Kwa upande wa ratiba, ujaribu kuepuka kuwanje kwa mda mrefu kati ya saa sita mchana na saa tisa alasiri. Kwa sababu, hua ndio wakati jua hua na nguvu zaidi. Kunywa maji mengi pia nisehemu muhimu ya kujikinga. Kwani, unisaidia mwili kuthibiti joto na kuzuhia upungufu wa maji. Changamoto ninazo kutandazo nipale majukumu ya kazi yanaponu nilazimisha kwa nje bila maandalizi ya kutosha. Hata hivyo, nimejifunza kuwa kujikinga na jua siswa lala hiyari bali ni uwekeza jua muda mrefu katika afya yangu.

Mafanikio ya binafsi ninayo dhamini zaidi kazini ni yale yanayoonyesha ukuwaji wangu, mchango wangu alisi na adhari chanya kwa wengine. Kwa mfano ninadhamini sana ninapufanikiwa kukamilisha kazi ngumu kwa ubora asaa ile iliohitaji kujifunza ujuzi mpya au kushirikiana viizuri na wengine. Mafanikio kama hayo unipa isia ya kujitosheleza na kunidhibitishia kuwa ninaendelea kukua kitaaluma. Pia nadhamini mafanikio ya kuwaminika kazini kama kupewa majukumu makubwa au kuomba ushauri na wanzangu. Hii ilinionyesha kuwa juhudi zangu zinatumbulika na kunijenga ujosire. Zaidi ya hapo, mafanikio yanayo usisha kuwasaidia wengine kufanikiwa hapa kama kuwaelekeza au kwa kuwasahiishia unipa furaha ya kipekee kwa sababu yana maana zaidi ya matokio binafsi. Kwa ujumla, mafanikio haya hunipa motisha ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kuwa nidhamu ni kujituma hata katika changamoto. Yananiwezesha kuona kazi si tu chanzo cha kipato, bali pia ni njia ya kujenga na kutoa mchango yenye maana.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kinahisi kuwa cha joto na chenye utulivu. Kitanda changu kiko katikati, kikiwa na kitambaa cheusi, kilicho laini na cha starehe. Kinachonifanya nijisikie tulivu na kupona baada ya siku ndefu. Vitanda vyote vina rangi nyepesi za beige na blue, rangi zinazotoa hisia za utulivu na usingizi nzuri. Kutoka dirishani, naweza kuoana bustani ndogo yenye miti ya kijani na maua machache ambayo huleta mwangaza wa asubuhi na hewa safi ndani ya nyumba. Kuta zangu ninazo penda zaidi ni zile zenye picha na sanaa ndogo nilizoweka mwenyewe. Zinatoa hisia za kibinafsi na zinafanya chumba kuwa na watu wa kumbu kumbu. Chumba hiki si kubwa sana lakini kile kipengele kimepangwa kwa utaratibu unaonifanya nijiskie salama na kiustarehe ni mahali pa kutulia, kufikiri na kupanga siku. Kuingia humo kunanipa faraja mara moja, kunisaidia kupumzika akili na mwili. Na kunatia motisha ya kuanza siku mpya kwa nguvu na furaha.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota hasa wakati wa usiku tulivu pasipo kelele nyingi. Kuangalia nyota, hunipa hisia ya amani na kunifanya nijisikie mdogo, lakini pia sehemu ya kitu kikubwa zaidi kuliko mimi. Ninapoinua macho angani na kuona nyota zikimetameta. Mawazo yangu hupungua kasi na akili hutulia kwa namna ya kipekee. Shughuli hii hunisaidia kutafakari maisha, mipango yangu, na changamoto nilizonazo. Mara nyingi hunikumbusha kuwa matatizo mingi tunayokutanayo ni ya muda tu, na maisha yanaupeo mpana zaidi ya kile tunachoona kila siku. Pia, napenda kuangalia nyota kwa sababu hunipa nafasi ya kuwa mbali kidogo na simu, mitandao ya kijami, na shughuli za haraka za maisha ya kisasa. Ninakumukumbu nzuri za kuangalia nyota nikiwa na marafiki au familia. Tukizungumza kuhusu ndoto na matarajio ya badaaye. Nyakati hizo hujenga ukaribu na mazungumzo ya kina kwa ujumla. Kuangalia nyota si burudani tu kwangu, bali ni njia ya kupumzika, kujitambua, na kupata msikumo mpya wa kuendelea na maisha kwa matumaini.

Mziki ninaoupenda zaidi ni mchanganyiko wa bongo na reggea. Kwa sababu, haina izi zinaujumbe uninau guza maisha ya kila siku na isi ya zandani. Mziki wa bongo univutia kwa sababu unaelezea hali halisi ya jami, mapenzi, juhudi za maisha na changamoto zinazo tukana nazo. Regia kwa upane mungine, unipa utulibu kwa kunifanya ni tafakari kuhusu haki, amani na maisha kwa ujumla. Nsani ni nae kumbuka na kumpenda zaidi ni yule mwenye uwezo wa kuunganisha maneno ya nyemana na midundo inayo burudisha. Sia lazima we marufu sana, bali awe na ujumbe unawo nigusa binapsi. Mimi usikiliza mziki zaidi asibu zinazo nipanda kuwanza siku na jioni napotaka kukumzika bada ya shugli nyingi. Minapo usikiliza wimbo ninaupenda na isi furaha, amani na wakati mungine iseza kumbukumbu za zamani. Mziki unifanya nijisikia kweleweka na kunipa nguvu mpia. Kwangu, muziki si burudani tu. Bale ni rafiki, waisia na chanzo chamotisha katika maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kuvaa vipuli. Hasa katika mazingira yanayoniruhusu kujieleza kwa uhuru. Kwangu, vipuli si mapambo tu bali ni sehemu ya mtindo na utambulishaji wangu binafsi. Napendelea vipuli rahisi, vidogo na vyenye muundo wa kisasa kwa sababu vinaendana vizuri na mavazi tofauti bila kuvutia macho kupita kiasi. Aina hizi hunifanya nijisikie nadhifu na kujiamini. Mara nyingi kuvaa vipuli ninapotoka na marafiki kuhudhuria hafla ndogo au ninapotaka kuongeza nguso wa kipekee kwenye mwonekano wangu wa kawaida. Hata hivyo si lazima nizivae kila siku. Huchagua kulingana na mazingira, mavazi na hali ya kila siku husika. Kuna nyakati napendelea mwonekano wa kawaida bila mapambo mengi. Kuvaa vipuli hunipa hisia ya kujiamini na kujithamini. Hunifanya nijisikie nimejipamba kwa ajili yangu mwenyewe, si kwa ajili ya mwingine. Pia naona vipuli kama njia ndogo ya ubunifu kwa sababu vinaweza kuonyesha hali ya moyo au mtazamo wangu wa kila siku. Kwangu ni uchaguzi wa binafsi unaoniletea furaha.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu inanipa utulibu wa akili na hisia ya kurithika. Ninapo chimba udongo kupanda mbegu na kuona mimea ikikuwa taratibu na hisi nikia karibu zaidi na hasili. Bustani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo bada ya siku ndefu na unipa nafasi ya kutafakari kimya kimya. Pia, napenda ukwile kwamba bustani inaweza kutoa chakula safi kama mboga au matunda. Jambo linalo changia afya bora na kupunguza garama za matumizi. Zaidi ya hapo, ukulima hunifunisha subira, wajibikaji na kueshimu mchakato wa ukuwaji. Kwani, matokeo hayaji haraka. Wakati mwingine, bustani huwakama mazoezi mepesi ya mwili. Hivyo, hunisaidia kubaki mwenye nguvu. Kwa ujumla, bustani situ burudani kwangu. Wali ni sehemu ya maisha inayo nisaidia kudumisha usawa wa mwili, akili na mazungira yanayo nizunguka. Kilimo ikipia, unipafurusa ya kuungana na familia, kushiriki marifa na kuafundisha watoto zamani ya kazi, uvumilibu na kujitagemea. Jambo linalo imarisha mahusiano na kujenga mtazamo chamya kuhusu mazingira na maisha endelevu. Pia, huongeza nithamu binafsi ratiba thabiti ufuatiliaji wa maendeleo na heshima kwa rasilimali. Hali, inayo nifanya nihisi kuajibika zaidi kila siku kwa ujumla.

Wakati wa mapumziko ya mchana, hujaribu kutenganisha kabisa mawazo yangu na kazi ili nipate nafuu ya kweli. Kwanza, hula chakula cha mchana kwa utulivu bila haraka, nikizingatia ladha na kiasi ili nisiwe mzito baadaye. Baadaye ya hapo, napenda kutembea kwa dakika chache nje au karibu na eneo la kazi ili kunyoosha mwili na kupata hewa safi. Ikiwezekana, husikiliza muziki laini au podcasti fupi inayochangamsha akili bila kunichosha. Wakati mwingine, husoma kurasa chache za kitabu au habari nyepesi. Jambo linalonisaidia kubadilisha mwelekeo wa fikra. Pia, hutumia muda huo kuwasiliana na rafiki au mfanyikazi mwenzangu kwa mazungumzo mepesi yanayoleta tabasamu. Kwa jumla, mapumziko yangu ya mchana hulenga kunirejeshea nguvu za kimwili na kiakili, kunipanguzia msongo wa mawazo na kunifanya nirejee kazini nikiwa makini zaidi. Mwenye motisha na tayari kubadiliana na majukumu yaliyosalia kwa ufanisi na mtazamo chanya. Ninaamini mapumziko yaliyopangwa vizuri huongezea tija, hulinda afya ya akili na husaidia kudumisha usawa wa maisha. Hivyo, kuyaweka kama sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kila siku, kazini, nyumbani na katika mahusiano yangu ya kijamii.

Ndio, ninatumia mitandao ya kijamii kwa kiasi na kwa malengo maalum. Majukua, ninayotumia zaidi ni yale yanayo nisaidia kuwasiliana marafiki, kufuatilia habari na kujifunza mambo mapya. Ninapenda mitandao inayo toa maudhui ya elimu, ubunifu na mijadala yenye maana kuliko burudani isio na mwelekeo. Hata hivyo, nimejifunza kueka mipaka madhubuti ili isichukue mda mwingi wa siku yangu. Kujiwekea ratiba maalum ya kuingia mtandaoni na uzuia arifa zisizo za lazima ili kulinda umakini wangu. Pia, hua makini kuhusu taarifa ninazo zishiriki nikikiakisha faraga yangu inalindwa na usalama wangu hauwekwi hataraini. Wakati mwingine, huchukua mapumziko ya maksudi kutoka mitandao ya kijamii ili kupumzisha akili na kuzingatia mahusiano ya ana kwa ana. Kwa ujumla, ninayiona mitandao ya kijamii kama chombo chenye nguvu kinachoweza kuwa na maanufa makubwa au madhara. Kulingana jinsi kinavyo tumiwa kwangu, matumizi ya busara hunisaidia kubaki nikiona na taarifa, kuunganisha na wengine na kuendela kukua kubinafsi bila kupoteza uthibiti wa mda na maisha yangu ya kila siku. Hii hunifanya niwe makini zaidi mwenye nidhamu na mwenye uuiano mzuri wakijitali maishani.

Hali ya hewa ninayoipenda zaidi ni ile ya wastani yenye joto la kadiri na upepo mwanana. Napenda siku ambazo si joto kali wala baridi kupita kiasi. Kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu zaidi. Wakati hali ya hewa iko tulivu, mwili wangu hufanya kazi vizuri bila kuchoka haraka. Na akili yangu hubaki wazi na makini. Pia napenda anga lenye mawingu mepesi au jua la kiasi kwa kuwa huleta hisia ya utulivu na faraja ya kihisia. Hali hii hunirahisisha kufanya shughuli za nje kama kutembea, kufanya mazoezi au hata kufanya kazi za kawaida bila usumbufu. Zaidi ya hapo, hali ya hewa ya wastani hunisaidia kupanga siku yangu kwa urahisi bila hofu ya mvua kubwa au jua kali. Kiakili, hali hii hunifunguzia msongo wa mawazo na hunifanya nijiskie mwenye matumaini zaidi. Kwa ujumla, hali ya hewa ninayoipenda ni ile inayoungana mkono wafe yangu, tija yangu na ustawi wangu wa kihisia. Huku ikiniruhusu kufurahia mazingira na maisha kwa uwiano mzuri kila siku.

Wakati wa mgogoro na mtu, jambo la kwanza ninafanya ni kujitahidi kutulia na kuthibiti hisia zangu kabla ya kuchukua hatua yoyote. Ninaamini, hasira ya haraka inaweza kufanya hali iwe mbaya zaidi. Hivyo, hujipa mda mfupi wa kufikiria. Bada ya hapo, hujaribu kumsikiliza mwenzangu kwa makini bila kumkatiza. Ili kuelewa chanzo halisi cha mgogoro na hisia zake. Mimi udhamini maosiliano ya wazi, hivyo hujieleza kwa utulivu na kwa heshima. Nikitumia maneno yasiyolaumu bali kueleza ninavyojisikia. Ikiwezakana, kutafuta suluhu ya kati ambayo inazingatia mahitaji ya pande zote, badala ya kushinda au kushindwa. Pia, niko tayari kuomba msamaha pale ninapotambua nmekosea. Kwani, hilo hujenga uaminifu na hupunguza mvutano. Kama mgogoro ni mzito, wakati mwingine huchagua kuchukua mda zaidi kabla ya kuzungumza tena. Kwa ujumla, nalenga kumaliza mgogoro kwa njia inayodumisha heshima, mahusiano na amani ya moyo, nikiamini kuwa kuelewana ni muhimu kuliko kushinda mabishano.

Ninapenda kuwa mahali penye utulivu, mpangilio mzuri na hali ya kuakaribisha watu. Mahali pa aina hiyo hunipa nafasi ya kupumua, kufikiri kwa kina na kuwa mimi bila shinikizo. Napendelea mazingira yenye mwanga wa asili hewa safi na kelele chache. Kwa sababu hunisaidia kubaki mtulivu na makini. Kijamii napenda kuwa sehemu ambayo watu wanaheshimiana, wanawasiliana kwa wazi na wanathaminiana tofauti. Hali hiyo hunifanya nijisike salama kushiriki mawazo yangu bila hofu ya kuhukumiwa. Pia napendelea mahali palipo na uhiano kati faragha na mwingiliano. Ili niweze kuchagua kuwa pekee yangu au na wengine kulingana hali yangu ya kihisia. Kiutendaji napenda maneno yanayo ni ruhusu kuwa na ratiba, inayo badilika na unao nipa uhuru wa kusonga bila msongamano. Kwa ujumla, mahali ninapopenda kuwa ni pale, panapochangia afya ya kili, ustawi ya kihisia, na tija yangu ya kila siku. Huku, panaponifanya nijisike nimekubaliwa, nimeeleweka na nina amani ya ndani. Mahali kama hapo, hunipa motisha, hunijenga kiroho, hunifanya niheshimu wengine na kunikumbusha, umuhimu wakuishi na makusudi kwa makusudi kwa utulivu na kwa shurukrani kila siku katika maisha yangu ya sasa.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu ni mojawapo ya shughuli, zinazonipa utulivu wa kina na kunifanya nijisikie karibu na asili. Ninapokuwa msituni kelele za kawaida za maisha hupungua na kubadilisha na sauti za upepo, ndege na majani. Jambo linalotuliza akili yangu haraka. Kutembea huko, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nafasi ya kutafakari kwa kina bila usumbufu. Kimwili ni aina nzuri ya mazoezi kwa sababu hunifanya nisoge kwa mwendo wa kawaida, nipumue hewa safi na kuimairisha afya yangu bila shinikizo. Pia, hunisaidia kuondoa uchovu wa kukaa muda mrefu au kutumia vifaa vya kijidigitali. Kwani hunikumbusha uzuri wa vitu rahisi na uhai wa mazingira. Wakati mwingine hutumia matembezi hayo kupanga mawazo au kufanya maamuzi muhimu kwa utulivu. Kwa ujumla kutembea msituni si burudani tu kwangu bali ni njia ya kujijenga upya kurejesha uwiano wa maisha na kuimarisha uhusiano wangu na mazingira yanayonizunguka.

Ndiyo, napenda hesabu kwa kiasi hasa kwa sababu unifundisha kufikiri kwa mpangilio na mantiki. Ninapo fanya hesabu hujiisi kama ninafanya mazoezi ya akili yanayo nisaidia kuwa makini zaidi na mwenye subira. Napenda jinsi hesabu zinavyokuwa na majibu yaliyo wazi, mradi ufuate atua sahihi. Jambo linalonipa hisia ya uwakika na nidhamu. Hata hivyo, siweze kusema kila sahemu ya hesabu inanivutia, kwani kuna vipengele vinavyo hitaji umakini mkubwa na vinaweza kuchosha. Pamoja na hayo, nimegundua kuwa ujuzi wa hesabu hunisaidia sana katika maisha ya kila siku, kama kupanga bajeti, kusimamia muda na kufanya maamuzi ya vitendo. Pia, hunisaidia kutatua matatizo kwa utulivu badala ya kuongozwa na hisia pekee. Kwa ujumla, ninaiona hesabu kama chombo muhimu kinacho jenga uwezo wa kufikiri kwa kina na kwa mpangilio. Ingawa si mara zote rahisi, thamani yake katika maisha alisi, hunifanya niheshimu na kuidhamini zaidi Kadri mda unavyopita.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni misri hasa piramidi za giza. Ninavutiwa sana na eneo hili kusababu lina historia ndefu lilioja mafanikio ya ajabu ya binadamu wakale. Piramidi hunishangaza kwa jinsi zilivyo jengwa kwa usahihi mkubwa bila teknolojia ya kisasa. Jambo linaloibua maswali mingi, kuhusu marifa na ustadi wa watu wa wakati huwo. Kutembelea misri, ungenipa fursa ya kujifunza kwa karibu kuhusu ustarabu wakale, imani zao na jinsi walivyo ishi maisha yao ya kila siku. Pia, ningependa kuona maandishia ya iroglifu na kujua maana yake halisi kutoka kwa wanahistoria. Kutamaduni, ningependa kuelewa jinsi historia ya misri, imeathiri dunia ya leo katika maswali ya sayansi, sana na usanifu. Kihisia ni naamini safari hiyo ingenipa hisia ya unyenyekevu na heshima kwa historia ya binadamu. Kwaujumla kutembelea eneo la kihistoria kama misri, kungepanua ufahamu wangu, kuniongezea marifa na kunifanya nithamini zaidi, juhudi na uzirithi wa vizazi vilivyo tangulia. Huku nikihamasika kujifunza na kuhifathi historia kwa ajili ya vizazi vijavyo.

Kwa kawaida, hujitahidi kunywa kati ya lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Kulingana na hali ya hewa kiwango cha shughuli ninazofanya na mahitaji ya mwili wangu. Ninapoamka asubuhi, huanza kwa kunywa glasi moja au mbili za maji ili kuamsha mwili na kusaidia mng'eng'enyo wa chakula. Wakati wa mchana, hubeba chupa ya maji ili kujikumbusha kunywa mara kwa mara, hasa ninapokuwa kazini au nikifanya shughuli zinazohitaji umakini. Nikifanya mazoezi au ikiwa jua ni kali, huongeza kiasi cha maji ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji ya kutosha hunisaidia kubaki mwenye nguvu, makini na hupunguza uchovu wa haraka. Pia husaidia ngozi yangu kubaki yenye afya na mwili kufanya kazi zake vizuri huwa nasikiliza mwili wangu nikihisi kiu au kunywa kukauka huchukua maji mara moja. Kwa ujumaa ninaona kunywa maji kama tabia rahisi lakini muhimu sana kwa afya yangu ya kila siku hunisaidia kuishi kwa uwiano mzuri na kufanya maamuzi bora kuhusu mwili wangu.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa muhimu za kila siku. Kwanza kabisa, simu hunisaidia kuwasiliana kwa uraisi na familia, marafiki na watu wakikazi kupitia simu. Ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Mawasiliano haya hunifanya nijisikie karibu na watu wangu hata nikiwa mbali. Pili ninaitumia kupata tarifa kama habari, kujifunza mambo mapya na kutafuta majibu ya haraka pale ninapo kwa na maswali. Simu pia hunisaidia kupanga shuguli zangu kwa kutumia kalenda, vikumbusho na programu za kazi. Jambo linalo ongoza nidhamu na ufanisi wangu. Wakati wa mapumziko, huitumia kwa burudani kama kusikiliza muziki, kutazama video fupi au kusoma makala zinazo burudisha akili. Hata hivyo, ninajitahidi kueka mipaka ili isichukue muda mwingi au kunisumbua kiakili. Kwa ujumla, simu yangu ni chombo muhimu kinacho rahisisha maisha yangu, kinacho nisaidia kuunganishwa na dunia, kufanya maamuzi ya haraka na kudumisha uwiano kati ya kazi, burudani na mahusiano. Ninapo itumia kwa busara, huniongezea tija, maarifa na uraisi wa maisha ya kila siku, bila kunifanya nipoteze mwelekeo au muda wangu muhimu.

Kwa kawaida na lala kati ya masaa saba hadi nane kwa siku. Kwani nimegundua kuwamuda huo unifaa zaidi kiafya na kiakili. Nikilala kwa muda wa kutosha, huamka nikiwa na nguvu, nikiwa makini na tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Usingizi mzuri hunisaidia kuboresha wa kumbu kumbu, kufanya maamuzi bora na kuthibiti isia zangu kwa utulivu zaidi. Ni najitahidi kuwa naratiba thabiti ya kulala. Ni kiepuka kulala sana usiku wa manane bila sababu ya msingi. Kabla ya kulala, upunguza matumizi ya simu na kujaribu kutuliza akili kwa kusoma au kutafakari kwa muda mfupi. Ninapo kosa usingizi wa kutosha, uona tofauti kubwa katika hali yangu ya siku inayo fuata. Kama kuchoka haraka, kupunguwa kwa umakini na kuwaeshirwa kiraisi. Hilo unikumbusha umuhimu wa kuupa usingizi kipao mbele. Kwa ujumla, ninaona usingizi kama sehemu muhimu ya kujitunza, sawa na kula vizuri na kufanya mazoezi. Usingizi wa kuchosha hunisaidia kudumisha afya bora, tija kazini na mtazamo chanya wa maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kupanda milima kwa sababu ni shugli inayo changanya changamoto ya mwili na utulivu wa akili. Kupanda milima, hunifanya ni jitahidi kimwili, jambo linalo nisaidia kuimarisha afya, stamina na nidhamu kibinafs. Kila hatua, ninayo piga inanifundisha subira na umuhimu wa kuendelea hata pale panapo kuwa pangumu. Hisia kupanda milima hunipa hisia ya mafanikio na kujiamini. Hasaa ninapo fika kileleni baada ya safari ndefu na yenye uchovu. Kuona mandhari pana kutoka juu hunifanya nijisikie huru na kunikumbusha kuwa changamoto nyingi za maisha zinaweza kushindwa kwa hatua ndogo ndogo. Kiakili, shugli hii hunisaidia kuondoa mawazo mengi na kunilazimisha kuzingatia wakati wa sasa. Pia, hunipa nafasi ya kuwa karibu na asili kupumua hewa safi na kudhamini uzuri wa mazingira. Kupanda milima, hunisaidia pia kupanga mawazo yangu na kufanya tafakari ya binafsi. Kwa ujumla, ninaona kupanda milima kama njia ya kujijenga kimwili na kiakili, kujifunza kuhusu uwezo wangu na kupata amani ya ndani pamoja na mtazamo mpya kuhusu maisha.

Kuhimiza ushirikiano katika timu kwanza hujenga mawasiliano wazi na ya heshima. Ninaweka wazo matarajio na malengo ya pamoja ili kila mshiriki ajue nafasi yake na jukumu lake. Kuhimiza kila mtu kushiriki mawazo na suluhu bila hofu ya kukosolewa, kwa sababu maoni yote yanathaminiwa. Hii huunda hali ya kuaminiana na kujisikia kuwa sehemu ya timu. Pia hutoa mrejesho chanya pale panapotokea mafanikio na kueleza kwa wazi pale panapohitaji maboresho. Ikiwemo msisitizo wa kushirikiana badala ya kulaumu, ninaamini pia kuunganisha burudani au shughuli za pamoja kunaongoza urafiki na mshikamano wa kikazi. Jambo linalosaidia kushughulukia changamoto kwa urahisi zaidi. Kuhamasisha ushirikiano pia kunahusisha kuelewa tofauti za kila mtu na kutumia nguvu zao kwa manufaa ya timu. Kwa ujumla, mikakati hii husaidia kuongeza motisha, tija na furaha ya kazi. Huku ikiboresha mahusiano ya ndani ya timu. Kwa kufanya kila mshiriki ajisike kuthaminiwa na kueleweka, timu hufanikisha malengo yake kwa ufanisi mkubwa na kwa moyo wa mshikamano.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu hunisaidia kulinda faragha yangu na kuhakikisha taarifa zangu muhimu ziko salama. Mfumo huu ni rahisi na wa haraka kutumia, ikilinganishwa na kuandika maneno ya siri kila wakati. Jambo linalo ongeza urahisi na ufanisi. Kwa mfano, ninapoingia kwenye simu yangu, kompyuta au vifaa vingine vyenye data nyeti kutumia alama ya vidole kunaniwezesha kufikia haraka bila kuhatarisha usalama. Pia, hunisaidia kuepuka hatari ya wizi wa taarifa au ufikiaji usio idhinishwa. Kwani, ni vigumu kwa mtu mwingine kuiga alama yangu ya vidole. Zaidi ya hayo, mfumo huu hunipa amani ya akili kwa kuwa najua data yangu binafsi na mawasiliano yangu yamelindwa. Hata hivyo, bado ninafanya tahathari za ziada kama kutumia nywili ngumu au thibitisho wa hatua mbili pale panapo hitajika. Kwa ujumla, mfumo wa usalama wa vidole ni mchanganyiko mzuri wa usalama na urahisi. Unao nisaidia kudumisha faragha kulinda rasilimali zangu za kidijitali na kufanya maisha yangu ya kila siku ya kiteknolojia kuwa salama na yenye tija.

Ndiyo, napiga kura kila ninapokuwa na fursa kwa sababu ninauona kuwa ni jukumu muhimu la kila raia. Kupiga kura, njia ya moja kwa moja kushiriki katika maamuzi ya jamii na kuathiri njia taifa linavyosonga mbele. Nachukulia kila uchaguzi au kura ndogo kama fursa ya kuonyesha maoni yangu, kushirikiana katika mchakato wa kidemokrasia na kuimarisha wakilishaji wa wananchi katika maamuzi yanayogusa maisha yetu. Kabla ya kupiga kura, hufanya utafiti wa wagombea au sera zao, nikilinganisha maelezo yao na vipaumbele vyangu, binafsi na vya kijamii. Hii inanisaidia kufanya chaguo lenye msingi, lenye uwajibikaji na linalomtegemea kweli. Kupiga kura pia kunanisaidia kuelimika kuhusu maswala ya jamii, sera za serikali na changamoto zinazohitaji kushugulikiwa. Kwa ujumla kushiriki kwenye uchaguzi ni njia ya kuonyesha uwajibikaji kuheshimu haki zangu na kuchangia katika mustakabadhi wa pamoja wa jamii na taifa. Ni tendo la kidemokrasia linalojenga mshikamano wa kijamii na unaongeza imani yangu katika mfumo wa uongozi wenye wazi na heshima.

Kila mara ninapendelea kuvaa tisheti zaidi ya shati katika maisha ya kila siku. Hasa pale ninapokuwa kazini au katika shughuli zisizo rasmi. Tisheti hunipa faraja kubwa kutoka na nyenzo yake laini na urahisi wa kupumua. Jambo linalofaa pale ninapohitaji uhuru wa mwili au kufanya shughuli nyingi. Pia ni rahisi kuosha na kudumu muda mrefu bila kuwa na msongo wa moyo kuhusu kudorora au kuchafuka haraka. Kwa upande mwingine, shati linafaa zaidi kwa hafla rasmi. Mikutano au pale unapohitajika kuonyesha mtindo rasmi na heshima. Hata hivyo, kwa matumizi ya kila siku, tisheti hunirusu kuwa mbunifu, kuungana na mitindo ya kawaida, na kuhisi uhuru bila kikwazo. Zaidi ya hapo, tisheti mara nyingi ni suluhisho la haraka, pale ninapohitaji kujiandaa haraka. Kwa ujumla, ninapendelea kuchanganya mtindo na faraja, lakini tisheti ndio chaguo langu la kawaida, kwa sababu hunifanya nijisikie huru, rahisi na tayari kushughulikia shughuli za kila siku, bila msongo au shida za mavazi.